Kujifunza mambo mapya ni safari ambayo huweza kuwa si refu vile. Weza kuwa pana na uwezo ya kupitika hivi huweza kujifunza vitu vingi kwa namna tafauti. Na mara nyingi mbinu ambazo naweza kutumia kwa kujifunza. Huadhiri pia na pia kuwa na kuwasi mambo mengi. Ya kikubwa na ya kwa ukubwa sana kwa tunavefanya na kuelewa mambo mengi ili kueka kumbu kumbu kila ambacho tuneza kifanya kujifunza. Mimi binafsi naweza kupendelea mbinu ambayo ni ya kadhaa ambayo ni za kufanya mimi niweze kuelewa kitu kipya kujifunza uwe na uadimu na kuvutia wa kina na kuwa na uendelevu mkubwa. Njia hizi huweza kunisaidia kuweza kuendelea vizuri na kusawa na somo hilo. Ninalo lijifunza ambalo ni kuwa furasa ya kuwa kwa kukima kingi kima wazo. Na hata kupanua uwezo wangu wa kufikiria kwanza kabisa napenda kutumia mawazo ambayo ni mazoezi vitendo hivi huweza kuendeleza na kunipa jambo mpya. Si ishi ama kuweza kukaa kusoma na nadharia ambayo huweza kuwa ni mbali na kupenda majibu yangu. Mikono yangu mwenyewe nadharia kutoka msingi na katika uwezo wa kuweza kuelewa na masomo yote ya kufanya maarifa huweza ku kueleweka na kuwa kwenye ujuzi wangu. Kwa kweli, kwa mfano mwingine huweza kuwa ni njia nzuri ambayo huweza kunikita. Na nikitaka kufunza kuhusu teknolojia fulani ili mustadi wangu uwe mpya na kuweza kuwa ambayo umeendelea kuweza kutumia teknolojia kupika weza kutumia teknolojia pia au kuandika chini kama programu. Huku naanza kuitumia na kuifuata. Kuunganisha na kuweza kulinganisha mambo ambayo nimeweza kuyasoma kwa mfano mdogo, kisha kuweza kuwa na kuridhika amabyo ni kuweza kuelewa kuwa uwezo wangu umeweza kutimika njia hii inaweza kunisaidia kufanya makosa ambayo nimeyafanya iweze kiwa mema. Na kuyatekeleza vyema yangu mapema huweza kuelewa mambo ambayo ni bado ya kimsingi. Pia, inaweza kufanya ni hisi kuwa sehemu ya kike. Kile ambayo nimeweza kukifanya ni sehemu nzuri. Sehemu kile ambayo nimeweza kulifanya baada ya kuwa na mtazamo mkuu. Na mtazamo mwingine wa mambo mapya weza kunisaidia kuelewa mambo mapya vyema. Kutumia vyanzo mbali mbali ambavyo ni vya taarifa. Na baada ya kitendo au kutegemea chanzo kimoja katika dunia kuna jambo ambalo huweza kuwa taarifa zinazo patikana katika urahisi. Kusoma vitabu au unyaraka nyingi pekee huweza kulinganisha mtu ambayo huweza kuwa moja peke yake ya mara nyingi ya kuweza kupata vitu vingine. Kutumia vitabu video, makala, mahadhara ya mambo mingi, mtandao na hata maendeleo ya wataalamu katika maelewa ya kazi yote mbinu nyingine ambayo naweza kuitumia ni kujadili na wengine au hata kuweza kuingia katika majibizano na wengine. Lakini kujibizana hiyo huweza kunipa njia na vitu mpya za kuweza kuelezea na kuweza kutilia manani aidha napenda kujifunza kutumia mifano ambayo ni rahisi ya maisha. Kadiri ya mambo ambayo naweza kuyafanya ujuzi ya maisha yangu ya kila siku. Ndivyo naweza kuendelea na kupata kukumbuka vizuri. Kama inaeza kujifunza na kuweza kuhusu mambo ya sayari sayansi na pia napenda vitu ambavyo ni vya kisayansi ambavyo ni vipi vinavyoweza kutokea kama hali ya hewa mimea na nguvu ambazo zinaweza tokea majuzi mara nyingi huweza kunisaidia kunichosha na kuweza kuchota mambo ya wote mbayo ni yaki kiraibu ambayo siyajui. Hivyo weza kunisaidia kuyajua mdogo mdogo na kuyaelewa.